Ndiyo, napenda mvua sana. Napenda hasa mvua ya polepole yenye unyevunyevu kidogo. Kwa sababu, inasababisha hali ya utulivu na kukufanya ujisikie uko karibu na asili. Sauti ya mvua ikinyesha kwenye paa au majani ni kitu cha kupumzika kichwa na kuondoa mawazo ya stress. Na mara nyingine huchangia hamasa ya kusoma, kuandika, au kufikiria mambo kwa kina. Hata hivyo, sipendi mvua kubwa yenye upepo mkali kwa sababu inaweza kuingilia shughuli za kila siku au kusababisha machafuko barabarani. Kwa kifupi, mvua nzuri na utulivu ni marafiki wa hisia nzuri na utulivu wa akili.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni siku ya kuzaliwa. Napenda sana siku hiyo kwa sababu ni yafuraha, shukrani na kushirikiana na watu muhimu maishani mwangu. Kawaida, hushirikiana chakula, keki na vicheko na familia au marafiki wakaribu. Huku, tukifurahia pamoja. Zaidi, napenda siku hii kuwa na kumbu kumbu za kipekee, kama kufanya jambo maalumu, ambalo li nanifanya nijisikie maalumu, mfano kutembelea mahali na pendalo au kushiriki shughuli za burudani.

Ndio napenda kununua vitu mtandaoni hasa pale inapokua rahisi na inaokoa muda ununuzi wa mtadaoni hunipa nafasi ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kuchagua bidhaa kwa utulivu bila kukimbizwa. Pia ni rahisi kuagiza ukiwa nyumbani au ofisini na bidhaa itakufikia moja kwa moja.

Mfanya biashara bora zaidi ni mtu ambaye anamchanganyiko wa ujuzi, nidhamu, ubunifu na maadili mema. Kwanza mfanya biashara bora anaelewa sokola kevizuri, anajua mahitaji ya wateja na anaunda bidhaa au huduma zinazotatua tatizo fulani. Pia ananidhamu ya kifedha na usimamizi wa rasmi mali, akihakikisha kila shilingi inatumika kwa faida na shughuli zinakua endelevu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao huu ni wakati mzuri wa kupumzika akili kufurahia pamoja na wenzangu na changamoto ya kushindana kwa heshima. Napenda michezo ya ubao kwa sababu inahitaji mkakati, fikra za haraka na ushirikiano. Jambo linalofanya iwe burudani yenye maana badala ya kucheza tu bila kufikiria.